Kitendo cha wema ambacho nimewahikufanya ni kusaidia mwanaume fulani, alikuwa mgonjwa na alikuwa hospitali. Na hakuwa na pesa ya kulipa hospitali na pia hakuwa na chakula. Niliweza kujua kumhusu kupitia rafiki yangu ambaye alikuwa hospitali. Aliponielezea, nikaenda, nilikuwa tu hapo hospitali, nikaenda, tukaongea na huyo mzee, akanielezea, ako na watoto lakini watoto hawana uwezo, wa kumsaidia kulipa gharama ya hospitali. Na pia chakula hakuwa nacho kwa hivyo niliweza kulipa gharama ju alikuwa ameruhusiwa kutoka hospitali lakini hakuwa na pesa ya kulipa hospitali ndio aweze kutoka kwa hivyo nilimlipia hiyo pesa na akaweza kuenda nyumbani. Pia nikampatia pesa kidogo ili ajisaidie pia kupata nafuu haraka kwa hivyo hicho ndio kitendo ambacho naona niwema ambacho nimewahi kufanya. Nilisaidia mtu hospitali kulipia gharama ya hospitali na kumisaidia pia na pesa ya chakula.

Ndiyo, mimi ninapenda kununua vitu mtandaoni. Ninanunua nguo, ninanunua viatu na elektroniki pia. Kununua vitu mtandaoni imekuwa rahisi kwa sababu sihitaji tena kuenda kwa duka kununua. Nachukua tu simu yangu, ninaitisha kile ambacho ninahitaji. Na imenisaidia kwa nimepunguza muda wangu na ile muda ningeenda kwa duka na hivyo ndo imenisaidia kwa hivyo mi napenda kununua vitu mtandaoni.

Kazi ya dharura kazini ninashughulikia kwa kuweka hiyo kazi kipaumbele. Naweka kipaumbele kando na kazi zingine kwa sababu kazi ya dharura inaihtaji haraka. Kitu kingine ninafanya wakati nikona kazi ya dharura, ninaripoti kwa mkubwa wangu ama msimamizi wangu ili aweze kujua kwa sababu anafaa kujua kile ambacho kinaendelea kwa hiyo kazi. Kitu kingine nafanya kushughulikia kazi ya dharura ni kushughulikia hiyo kazi kwa haraka sana. Kwa kuteuwa timu ya kunisaidia kushughulikia hiyo kazi ya dharura. Kwa hivyo, hivyo ndio mimi nafanya ndio nishughulikie kazi ya dharura kazini.